Chakula nachokipenda kukula jioni ni githeri kwa maana chakula hiki hubaa na kwenye tumbo na kunipa nguvu ya kustahimili usiku mzima bila kuamka kwenda jikoni tena alafu pia chakula hiki kina nipa nguvu na hakinisumbui usiku sana, hivyo basi ndivyo na maana na kipenda.